Unaanzaje mradi mpya wa kazi? Ile kuanza mradi mpya. Kwanza ninaandika orodha ya mambo ya kufanya. Kisha ninapanga kulingana na umuhimu na muda ambao unahitaji kuchukua kumaliza huo mradi. Kwa hivo alafu ninatafuta nani atakaeweza kunisaidia kutekeleza ama kumalizia hiyo kazi. Ninapanga watu, ninapanga muda, na ninapanga mambo ambayo inastahili kutekelezwa ili iyo kazi iweze kukamilika na kwa umakini.

Unapendelea kusoma au kuandika? Ninapendelea zote kwa vile katika kuandika, kile nimesoma inanisaidia kukumbuka. Lakini nikisoma peke yake bila kuandika, wapata naweza kusahau. Kwa hivyo ninapenda kuandika, lakini ndipo niweze kuandika, lazima niwe na jambo la kuandika. Kwa hivyo napenda pia kusoma, ili niweze kukuza mawazo yangu, kisha ninaandika.

Je, unatumia mitandao ya kijamii. Naam, ninatumia mitandao ya kijamii kama Facebook, X, Instagram, TikTok, Facebook. Hizo nazitumia zote hili kujielimisha na pia kukaa nikiwa ninaelewa na kujifahamisha kwa yale mambo ambayo yanabadilika katika dunia na kimataifa. Nina kwa vile mitandao imekua ni jinsi ya kupitisha mambo yanayotendeka kijamii.

Unajilindaje kutoka vitisho vya mtandao. Katika mitandao ya kijamii, huwa sipendi ugomvi kwa hivo ata nikiwa pale, inabidi ninasoma, yale maagizo, na pia ninasoma, yale mambo ambayo watu wametuma na kuandika, lakini sikubali kufika mahali pa mabishano. Mtu akinijibu, sihitaji kumjibu tena, na pia sijibu kwa ukali, kwa vile katika ubishano hapo ndipo lugha zinabadilika unakuta mtu anatumia lugha kali. Kwa hivyo mmi ninajilinda kwa kukosa na kuhakikisha ya kwamba siingi katika ugomvi na pia siingi katika mabishano. Na pia wale watu wanaopenda ugomvi ninawahepa kabisa.

Je, unapenda kuangalia nyota? Naam, ninapenda kuangalia nyota hasa usiku kwa maana kukiwa na mwangaza ama kukiwa na nyota nyingi kule juu mbinguni. Inakuwa ni wakati mwema, inakuwa ni mandhari na pia inakuwa ni kitu bora, na kitu safi, na kitu rembo ya mtu kuangalia. Wakati ni giza na pia kuna mwezi na nyota zimejaa mbinguni inakuwa ni jambo tamu sana na rembo sana, na kukiwa ile mwezi ukiwa umejaa kabisa huwa inakuwanga ni jambo rembo sana la kutazama.